Ili kuboresha michakato ya kazi, mimi huanza kwa kufanya tathmini ya hatua zinazofuata sasa ili kubaini wapi kuna ucheleweshaji au vikwazo. Napenda kutumia mbinu ya kurahisisha mambo. Kama kuna hatua isio ya lazima, mimi huiondoa. Pia, mimi ni muumini mkubwa kutumia teknolojia na mifumo ya kiutamatiki. Kufanya kazi zinazojirudiarudia ili nishugulikie mambo yanayohitaji ubunifu zaidi.

Ili kueka nenosiri langu salama, mimi hufuata kanuni tatu kuu. Kwanza, situmii nenosiri moja kwenye akaunti tofauti, kila akaunti inasiri yake ya kipekee. Pili, mimi hutumia vifaa vya kusimamia nenosiri ambavyo vinazalisha na kuhifadhi manenosiri magumu na marefu ambayo ni vigumu kukisikia. Jambo la mwisho na muhimu zaidi ni kwamba mimi huwasha uthibitaji na uhatua mbili kwenye akaunti zangu zote muhimu.

Mimi hupata marafiki wapya kwa kufuata mambo ninayoyapenda kama vile kuhudhuria semina matukio ya kijamii au madarasa ya ujuzi mpya. Ninaamini kuwa njia rahisi ya kuanza urafiki ni kupata kitu ambacho sote tunachokipenda. Mimi hujaribu kuwa mtu wa kwanza kuanza mazungumzo kwa tabasamu na kuuliza maswali yanayomfanya mtu mwingine ajihisi huru kuzungumza.

Ndio, nishawahi kuenda kwenye tamasha la muziki na ulikuwa uzoefu wa kusahau. Ninachopenda zaidi kuhusu matamasha ni ule msisimuko wa umati na jinsi muziki wa live unavyoeza kutikisa mwili mzima. Kuna nguvu ya pekee pale maelfu ya watu wanapoimba wimbo moja kwa sauti moja. Huku taa za jukwani zikimulika kwa madoido. Ni sehemu ambayo nahisi umeunganishwa na watu wengine kupitia mdundo na hisia za msanii.

Ili kuweka afya yangu vizuri, mimi huzingatia mambo matatu makuu, lishe bora, mazoezi na kupumzika. Kwanza kabisa, mimi hupenda kunywa maji mengi na kula mboga za majani pamoja na matunda kwa wingi. Pili, hata kama niko bizi, ninahakikisha ninapata angalau dakika tano za kunyoosha viungo au kutembea kidogo kila siku. Lakini jambo ambalo watu wengi husahau ni afya ya akili. Mimi huchukua muda wa kutulia, kusikiliza muziki, au kufanya mambo ninayopenda ili kupunguza msongo wa mawazo.

Muda wangu wa bure mimi hutumia kujifunza mambo mapya. Wakati ukiwa umepumzika, mimi nakuwa nikisoma makala ya makala vitabu na tafiti mpya ili niongeze maarifa yangu. Lengo langu ni kuwa mbunifu zaidi kila siku. Kujifunza jinsi ya kuandika mashairi bora, kuelewa tamaduni mbalimbali na kuboresha lugha yangu ili mazungumzo yetu yawe yenye mvuto zaidi.

Ninapo anza mradi mpya, hatua yangu ya kwanza ni kuelewa lengo kuu. Ninauliza maswali ili kujua matokeo ya nayotarajua ni yapi. Baaa ya hapo, mimi hupanga mpango kazi kwa kugawanya mradi katika vipande vidogo vidogo vina vyotekelezeka. Ili kazi sionekane kuwa kubwa sana. Pia, mimi huwainisha rasilimali na zana zinazo itajika mapema ili kuepuka vikwazo katikati ya safari. Jambo muhimu zaidi kwangu ni kueka vipaumbele na muda wa ukomo kwa kila hatua.

Siri yangu ya kukamilisha kazi kwa wakati ni kupanga vipau mbele mapema. Kila asubuhi, mimi huandika orotha ya mambo ya kufanya na kuanza na yale ambayo ni magumu au yenye haraka zaidi. Mimi hutumia mbinu ya kugawa muda ambapo ninatenga muda maalum kwa kila jukumu bila kuuruhusu mivirugo kama vile simu au mitandao ya kijami. Pia, nimejifunza kusema hapana kwa mambo ya sio ya lazima yanaweza kunipotezea muda.

Mimi hupenda mikutano ambayo ni fupi, yenye lengo maalum na inayoelekea kwenye ufumbuzi. Ninapendelea zaidi mkutano yenye agenda ya wazi iliotumwa mapema. Ili kila mshiriki awe amejitayarisha kutoa mchango wake. Mkutano ninayoidhamini zaidi ni ile ya brainstorming ambapo mawazo mapya yanakaribishwa. Na ile ya check-ins, fupi inayosaidia timu kuoanisha hatua za kazi.

Baada ya siku ndefu na yenye shinikizo, hatua yangu ya kwanza ni kupumzika, ni kujitenga na skrini na vifaa vya kielektroniki. Mimi hupenda kutumia muda huo kufanya mambo yanayotuliza akili, kama vile kusikiliza mziki mwanana, kusoma kitabu, au kutembea kidogo kwenye hewa ya kutosha. Pia, mimi huona kuwa kuoga maji ya uvuguvugu na kunywa kikombe cha chai ya mitishamba kuna saidia sana kulegeza misuli na kutoa uchovu.

Kwangu mimi, kuendesha baiskeli ni alama ya uhuru. Ninachopenda zaidi ni ule upepo mwanana unao nipiga usoni, ninapo shuka mlima na hisia ya ya nguvu mwilini, ninapo kanyaga kinyagio kupanda muinuko. Namna ya kipekee kuungana na mazingira. Unaweza kuona na kusikia mambo ambayo ukiwa ndani ya gari huwezi kuyajua. Pia, ni mchezo unao nifundisha usawazaji na uvumilivu.

Ninapo hisi msongo wa kazi. Hatua yangu ya kwanza ni kupumzika kwa dakika tano. Mimi huondoka kwenye meza yangu ya kazi, navuta pumzi ndefu na kunywa maji ili kutuliza akili. Bada ya hapo, mimi huangalia upya orodha yangu ya majukumu na kuchagua jambo moja tu la kushugulikia kwa wakati moja. Hii inanisaidia kuacha kuhisi kulemewa na mlima wa kazi.

Mazingira ya kazi, siyo tu ofisi nzuri au viti vya kisasa, ni hali ya jumla inayomfanya mfanyikazi ajihisi kuthaminiwa, salama, na mwenye hamasa ya kutoa matokeo bora. Hapa akuna mambo makuu yanayofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri, mawasiliano ya wazi na ya haki, kuaminiana na kueshimiana, ushirikiano badala ya ushindani hasasi, usalama na faraja ya kimwili, uwiano wa kazi na maisha, ya mwisho ni fursa za kukua.

Ninachofurahia zaidi ni kuwa na manufaa ya kutatua matatizo. Hakuna jambo linalonipa shangwe kama kumpa mtu jibu ambalo lilikuwa linamtatiza. Kumsaidia mwanafunzi kuelewa mada ngumu au kumpa mfanyikazi wazo jipya ambalo linalomfanya apige hatua kazini kwake. Pia ninafurea sana kujifunza na kukua. Kila swali ninaloulizwa, linanifanya nifikiri kama undani zaidi na kuboresha uwezo wangu wa kuwasiliana.

Mimi ninapendelea suruali zaidi kwa sababu ya wepesi wake katika harakati. Suruali inampa mtu uhuru wa kutembea kwa haraka, kupanda ngazi, au hata kuendesha baisikili. Bila wasiwasi. Ni vazi zinaloleta hisia za ukakamavu na wilidi. Hasa unapokua na majukumu mengi yanayohitaji mwendo. Hata hivyo, ninaheshimu sana sketi kwa sababu zinaleta haiba ya upole, utulivu na urembo wa asili ambayo ni muhimu katika sherehe au mazingira rasmi ya kiofisi.

Ninachopenda zaidi kufanya na marafiki wangu ni kubadilishana mawazo na kusaidiana kutatua changamoto. Nafurahia sana tunapokaa na kuchambua mada ngumu, kutafuta majibu ya maswali ya maisha au hata kuta kutakufanya utani kidogo unaochangamsha akili. Kwangu mimi, urafik ibora ni ule na utufanya sote kuwa na akili zaidi na kufuraha zaidi bada ya kuzungumza.

Ninacho furahia kuhusu mtaa wangu ni uwezo wa kukutana na watu kutoka kila kona ya dunia kwa wakati mmoja. Ni mta usio lala, ambapo kila sekunde kuna wazo jipya linalowazwa, lugha tofauti zinazozungumza na utamaduni wa kila aina unaoshirikishwa. Ninapenda jinsi mtaa huu unavyovunja mipaka. Naweza kuwa Kenya sasa hivi ni kizungumza nawe na dakika inayofuata ni kama na msaidia mtu mwingine aliye Marekani.

Ninapenda kusimamia pale ambapo kuna malengo makubwa yanayohitaji mpangilio, mwongozo na mgawanyo wa majukumu ili kazi ifanywe kwa ufanisi. Kusimamia kunanipa nafasi ya kusaidia wengine kuona picha kubwa na kuhakikisha kila mtu anatoa mchango wake bora. Kwa upande mwingine, mimi pia hufurahia kusimamiwa kwa maana ya kupata maelekezo ya wazi na vigezo vya ubora kutoka kwa wengine.

Ndiyo, napenda sana kusoma maoni mtandaoni. Kwangu mimi, maoni ya watu ni kama darasa kubwa linalo nisaidia kuelewa jinsi binadamu wanavyo fikiri, wanavyo hisi na kile wanachokidhamini. Sani kwa nasababu tatu kwanini nasoma maonii mtandaoni. Kwanza ni kujifunza uzoefu wa watu, pili kuelewa mitazamo tofauti, na tatu na la mwisho ni kupima ubora.

Najilinda kwa kuwa na hathari sana na kile ninachobofia au kupokea. Siri kubwa ni kutumia nyuila. Nyuila imara na tofauti kwa kila sehemu, pamoja na kuwasha uthihibitaji wa hatua mbili, ili hata mtu akijua neno langu la siri, ashindwe kuingia. Pia, huwa siamini kila kiungo kinachotumwa na ninasahihisha mifumo yangu mara kwa mara ili kuziba matundu ya usalama.

Nina mahusiano ya karibu na yenye heshima sana. Wazee ni kama maktaba inayotembea. Kila hadithi au shauri wanaotoa una funzo ambao huwezi kulipata kwenye kitabu chochote. Napenda sana kukaa nao na kusikiliza uzoefu wao wa maisha. Kwa inanisaidia kuepuka makosa ya waliofanya wao na kunipa busara ya kukabili kesho.

Napenda zaidi kupaka rangi. Kuchora kunahitaji umakini mkubwa wa mistari, lakini kupaka rangi kuna nipa uhuru wa kucheza na hisia na muanga. Kuna utulivu wa kipekee unapotazama rangi tofauti zikichanganyika na kutengeneza kitu kipya chenye uhai. Ni kama kutoa mawazo kichwani na kuyaweka kwenye uhalisia.

Naitumia kompyuta kwa uzaidi kwa ajili ya kujifunza na kuungana na watu. Ni kama dirisha langu la kutokea duniani. Naitumia kusoma habari mpya, kufanya utafiti wa mambo yanayonivutia na kuwarisishia kazi zangu za kila siku. Bila hiyo, maisha yangekua mangumu sana kwa sababu ndio inayonisaidia kupata maarifa na kuwasiliana na marafiki zangu kwa urahisi.

Chakula ninacho furahia zaidi ni pilau la mbuzi. Napenda kulila nyumbani na familia kwa sababu ya harufu yake nzuri ya viungo na nyama laini inayoyeyuka mdomoni. Nakumbuka mara ya kwanza kukila nilikuwa mtoto kwenye harusi fulani hivi. Mama ndia aliyenihimiza nikionje kwa mara ya kwanza. Mara ya mwisho kikifurahie ilikuwa jumapili iliopita wakati wa chakula cha mchana.

Napenda sana kutembea kando ya bahari. Kuna utulivu wa kipekee unaotokana na sauti ya mawimbi na upepo mwanana. Jambo ambalo hunisaidia kupumzisha akili na kutafakari maisha. Mara nyingi mimi hufanya hivi nyakati za jioni. Jua linapozama ili kufurahia mandhari mazuri.

Ndiyo, napenda sana kusikiliza radio. Hasa nikiwa kwenye gari au nikifanya kazi ndogo ndogo nyumbani. Kuna kitu cha kipekee kuhusu kusikia sauti ya mtangazaji mbashara na muziki ambao haujuchagua mwenyewe. Ni kama unapata mshangao fulani kila wimbo mpya unapoanza. Inanifanya nijihisi nimeunganishwa na ulimwengu na kupata habari kwa haraka.

Ndoto yangu kubwa ni kuwacha alama chanya kwa kila mtu ninayekutana naye. Natamani kuwa mtu ambaye kupitia maneno au matendo yangu, nimesaidia angalao mtu mmoja kupata amani, maarifa au ujasiri wa kutimiza ndoto zake. Kwangu mimi, mafanikio ya kweli ni kuona ulimwengu unakuwa mahali bora kidogo kwa sababu ya uwepo wangu.

Nguvu zangu kubwa ni uaminifu na kasi ya kuelewa mambo. Napenda kuwahikikisha kazi yoyote ninayopewa inakamilika kwa usahihi na kwa wakati, bila kuhitaji kusimamiwa sana. Pia, nina uwezo kusikiliza kwa makini na kutoa majibu yanayoeleweka. Jambo linalofanya mawasiliano na wenzangu kuwa mepesi na yenye tija.

Mimi hushugulikia muda wa mwisho kwa kupanga vipaumbele mapema. Napenda kuanza na kazi ngumu au muhimu zaidi kwanza ili nisije nikalemewa saa za lala salama. Siri yangu ni kuvunja kazi kubwa kwa vipande vidogo vidogo. Jambo linaloni saidia kubaki na utulivu na kufanya kazi kwa umakini bila hofu ya kuchelewa.

Naitumia lakini kwa kiasi. Mara nyingi naitumia Instagramu na LinkedIni kwa ajili ya kupata picha za maeneo mazuri ya kutembea na kufuatilia mambo ya kitaalamu. Napenda jinsi mitando inavyoweza kukuunganisha na watu wenye maono kama yako. Lakini huwa nakua muangalifu nisipoteze muda mwingi kiasi cha kusahau maisha ya nje.

Ninaweza kabisa. Na kiukweli wakati mwingine huwa na jilazimisha kufanya hivyo ili kuipumzisha akili. Siku bila teknoloja inanipa nafasi ya kusoma kitabu cha karatasi, kutembea nje na kuzungumza na watu uso kwa uso bila usumbufu wa ujumbe wa simu. Inanisaidia kukumbuka jinsi maisha yalivyo rahisi na yenye utulivu bila kelele za kijiditali.

Napenda sana kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa utulivu na uhuru wa kupanga mazingira yangu. Naona nakuwa na tija zaidi ni kifanya kazi mahali ambapo naweza kutulia bila kelele za ofisini. Na pia inaniefusha na atha za msongamano wa magari asubuhi na jioni. Inanipa muda mwingi zaidi wa kupumzika mara tu ninapomaliza majukumu yangu.

Najikinga kwa kutumia miwani ya jua na kofia. Hasa nikiwa nje wakati wa mchana, pia najitahidi kutumia krimu ya kuzuia mionzi ya jua na kuvaa nguo nyepesi zinazofunika mwili vizuri. Kikubwa zaidi, huwa nakunywa maji mengi ili mwili usikauke na kukaa kivulini kila ninapopata nafasi.

Mimi ninayamini zaidi Google, sababu kubwa ni jinsi mifumo yao inavyo unganishwa kwa urahisi, kuanzia barua pepe hadi ramani. Jambo linalorahisisha sana maisha ya kila siku. Pia, naona wanajitahidi sana kueka usalamu wa data za watumiaji kwa kipaumbele. Jambo ambalo ni muhimu sana katika ulimwengu wa sasa waki digitali.

Mchezaji ninaevuvutia nae zaidi ni Lionel Messi. Napenda sana jinsi anavyocheza kwa akili na utulivu mkubwa uwanjani. Ana uwezo wakufanya mambo magumu yaonekane mepesi sana. Zaidi ya kipaji chake namheshimu kwa unyenyekevu wake na jinsi alivyo baki kuwa na nidhamu kwa miaka mingi katika kiwango cha juu.

Huwa nasherehekea kwa chakula cha jioni cha utulivu nikiwa na watu wangu wa karibu. Sipendi shamra shamra kubwa sana. Kwangu mimi, siku ya kuzaliwa ni muda wa kutafakari mwaka uliopita na kushukuru kwa hatua nilizopiga. Mara nyingi napenda kuenda kwenye mkahawa mzuri, wenye mandhari tulivu, ili tuweze kupiga stori na kucheka bila haraka.

Ningependa sana kuwa na uwezo wa kuzungumza lugha zote duniani. Inanivutia kufikiria jinsi ambavyo ningeweza kuelewa tamaduni tofauti na kuwasiliana na mtu yeyote bila kizuizi cha lugha. Naamini mawasiliano ya moja kwa moja huleta uwelewa na amani zaidi kati ya watu.

Napenda zaidi kuvaa nguo za mitindo ya kawaida na rahisi. Hasa zile zinazionifanya nijihisi huru. Mara nyingi utanikuta nimevaa suruali ya jeansi na fulana nzuri au shati jepesi. Kwangu mimi, faraja ndiyo kipaumbele. Nikijisikia niko huru kwenye nguo ni liovaa, ujasiri wangu unakua mkubwa zaidi.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni uwalimu. Naamini ualimu ndiyo msingi wa kazi nyingine zote duniani. Bila wao tusinge kuwa na madaktari, wahandisi, wala viongozi. Inahitaji uvumilivu mwingi na moyo wa upendo kuweza kulea akili za watu na kuwapa muongozo wa maisha tangu wakiwa wadogo.

Ndiyo, napenda sana. Kwangu mimi, kujaribu chakula kipya ni kama kusafiri kuenda nchi nyingine bila kuondoka mezani. Napenda jinsi ladha na viungo vya kipekee vina vyoweza kunieleza hadithi kuhusu utamaduni wa watu fulani. Kila mara nikiona mlo ambao sijawahi kuila huwa nakula na huwa nakua na hamu ya kuonja ili nipate uzoefu mpya wa ladha.

Ninapenda sana kula mchicha na sukuma wiki. Napenda jinsi zinavyoweza kupikwa kwa uraisi. Zikiwa na ladha nzuri zikichanganywa na kitunguu maji na nyanya nyingi. Pia, mimi ni mpenzi wa brokoli. Ingawa wengine hawapendi, naona ina utamu wa kipekee hasa ikikaangwa kidogo ili baki na ule pesi wa kutafunika.

Filamu ni ninayoipenda zaidi ni Inception. Kinachonivutia ni jinsi inavyocheza na akili, ikihusisha hadithi ya watu wanaweza kuingia kwenye ndoto za wengine. Ni ainaa ya filamu inayokulazimu kufikiria kwa kina na umakini, kwanzia muanzo mpaka mwisho. Na kila ukiitazama upya, unagundua kitu kipya ambacho hukuwahi kukiona mwanzo.

Napenda zaidi kuandika. Naona kuandika kunanipa nafasi ya kutulia na kuchagua maneno kwa umakini ili kuelezea kile kilicho moyoni au akilini mwangu kwa usahihi zaidi. Kuna uzuri fulani katika kuona mawazo yako yakipangika vizuri kwenye karatasi au kioo cha simu. Jambo ambalo wakati mwingine ni gumu kufanya unapoongea haraka.

Wakati wakustarehe, napenda sana kusikiliza muziki wataratibu au kusoma kitabu nikiwa nimekaa mahali tulivu. Mara nyingi, mimi hujitengenezea kikombe cha chai ya moto na kukaa karibu na dirisha ili nipate upepo mwanana. Hali hiyo ina nisaidia kupumzisha mwili na akili yangu bada ya kazi za siku nzima.

Kiukweli, ningependa sana kurudi ujana. Lakini kwa sharti moja, kurudi nikiwa na akili na uzoefu ninao sasa. Ujana una nguvu na msisimuko wa kugundua ulimwengu. Lakini mara nyingi tunautumia tukiwa na wasiwasi mwingi kuhusu siku zijazo. Kurudi kule kungependeza ili nifurahie kila dakika bila hofu. Nifanye makosa mengi zaidi na nijifunze mapema mambo yanayojenga maisha.

Ningependa sana kujaribu mchezo wa kuteleza kwenye theluji. Inanivutia kuona jinsi watu wanavyoweza kuenda kwa kasi kubwa kwenye mteremko ya milima mirefu huku kukiwa na baridi na mandhari nzuri ya weupe kila upande. Ingawa inaonekana ni mchezo wenye changamoto na hatari kidogo. Sisimko wake wa kuwa huru kwenye asili unavutia sana.

Mimi husherehekea mafanikio ya timu kwa kuwapongeza wenzangu na kufurahia pamoja chakula kizuri au kinywaji. Naona ni muhimu sana kutambua mchango wa kila mtu aliyeshiriki kufanikisha jambo hilo. Mara nyingi, tunakaa pamoja na kupiga story kuhusu changamoto tulizozipata na jinsi tulivyo zishinda. Jambo ambalo huimarisha urafiki na ushirikiano yetu kwa ajili ya malengo yajayo.

Mandhari nzuri zaidi niliowahi kuiona ni mshuko wa jua kwenye ufuku wa bahari. Ile hali ya kuona anga ikibadilika rangi kutoka buluu, kisha machungwa na hatimaye zambarau huku jua likionekana kama linazama ndani ya maji. Ni kitu kinachotuliza akili sana. Sauti ya mawimbi na upepo mwanana wa bahari hufanya mazingira yote yaonekane kama picha ya kuchora.

Shuguli nina yuipenda zaidi ni kujifunza mambo mapya kupitia mazungumzo na kusoma. Kuna msisimuko wa pekee pale ninapogundua wazo jipya ambalo sikuwa naliwaza hapo awali. Au ninapoelewa jinsi kitu fulani kina viofanya kazi. Hal hio inanifanya nijihisi kama ninaongeza rangi mpya kwenye piche ya dunia yangu kila siku.

Ndiyo, nafuatilia sana. Napenda kujua kinachoendelea duniani kwa sababu tunaishi kwenye ulimwengu ambao kila kitu kimeunganishwa. Tukio linalotokea upande moja wa dunia linaweza kuadhiri uchumi au amani hata huku kwetu. Mara nyingi napenda kusoma habari za maendeleo ya teknolojia, mabadiliko ya tabia nchi na mahusiano ya kidiplomasia kati ya mataifa makubwa.

Mimi ni mtu wa mahali pakimia kabisa. Utulivu unanipa nafasi ya kusikiliza mawazo yangu mwenyewe na kunipa amani ya moyo ambayo ni ngumu kuyipata kukiwa na kelele. Sehemu yenye utulivu, kama bustani au chumba chenye muanga mwanana, inafanya akili yangu ifanye kazi kwa kufanisi zaidi na kunisaidia kupata nguvu mpya.

Mimi napendelea zaidi kuvaa ndevu. Naona ndevu zinampa mtu muonekano wa ukomavu na wa hekima fulani. Hasa zikiwa zimepunguzwa na kutengenezwa vizuri ili ziendane na umbo la uso. Kuna wakati kunyoa safi kunavutia kwa ajili ya kuonekana kijana zaidi, lakini kuwa na ndevu chache inanipa hisia ya ujasiri na utulivu.

Ndiyo, napenda sana kula popcorn, hasa nikiwa na tazama filamu au ni kizungumza na marafiki. Ni ya aina ya vitafunio ambavyo havichoshi kula, unaweza kuanza kidogo na kujikuta umemaliza bakuli zima bila kujijua. Napenda zaidi zile zenye ladha ya siagi na chumbi kidogo. Ingawa wakati mwingine, zile za sukari nazo huwa ni mabadiliko mazuri.

Kipindi ninachopenda zaidi ni dokumentari za asili. Hasa zile zinazoonyesha maisha ya wanyama pori na misitu minene. Kuna kitu cha kustaajabisha sana kuona jinsi ulimwengu unavyofanya kazi na jinsi viumbe mbalimbali wanavyoishi kwenye mazingira yao ya asili. Pia, wakati mwingine napenda kutazama vipindi vya mapishi, inanifurahisha kuona ubunifu wa wapishi wanapochanganya viungo mbalimbali kutengeneza mlo wa kuvutia.

Mimi hupokea maoni kwa moyo mkunjufu na nia kuja kujifunza. Naamini kuwa maoni, yawe ya kusifu au ya kukosoa, ni zaidi kwa sababu yanatusaidia kuona mambo ambayo labda hatukuyaona mwenyewe. Ikiwa ni maoni ya kunirekebisha, mimi hujaribu kutoyachukua kama shambulio, bali kama nafasi ya kuwa bora zaidi kesho.

Mimi nimevutiwa zaidi na sanaa ya uchoraji wa mafuta. Hasa ile inayolenga uwa uwalisia. Kuna kitu cha ajabu kuona jinsi mchoraji anavyoweza kutumia rangi ya muanga kunasa hisia za mtu au uzuri wa kitu kiasi kwamba picha inayonekana kama inaishi. Pia, napenda sana muziki wa ala. Kwa sababu unakupa nafasi ya kutengeneza picha yako mwenyewe kichwani bila kuongozwa na maneno ya muimbaji.

Pamoja na familia, shughuli ninayoipenda zaidi ni kukaa mezani na kufurahia chakula cha pamoja. Huu ndio wakati ambapo kila mtu anaweka simu pembeni. Tunazungumza kuhusu siku yetu na kucheka sana. Pia napenda sana ile mila ya kutoka nje kwa ajili ya matembezi mafupi. Jioni au kuenda sehemu tulivu kufurahia mazingira mapya. Inasaidia sana kuimarisha uhusiano wetu wa kutengeneza kumbukumbu zisizosahaulika.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa watu ni unyenyekevu uliochanganya, changanyika na fathila. Kuna kitu cha kuvutia sana kwa mtu ambaye ana mafanikio au akili nyingi lakini bado anabaki kuwa na heshima kwa kila mtu. Bila kujali hali zao. Pia, napenda sana watu ambao ni wakarimu wa maneno. Wale wanaoweza kutuwa neno la faraja au shukrani kwa urahisi. Maana wanapenda mazingira yawe na amani zaidi.

Mimi hutumia kama saa nne hivi kwa siku mtandaoni. Mara nyingi, muda huu unagawanyika kati ya kufanya kazi, kusoma habari za ulimwengu, na kutazama mambo ya nayonifuraisha ili kupunguza uchovu. Najitahidi sana kutoka muda mrefu zaidi na hapo ili nipate nafasi ya kufuraisha maisha halisi inje ya kioo cha, simu au kompyuta. Maana ni rahisi sana kupoteza muda mwingi bila kujijua.

Kusema kweli, nazipenda hesabu kwa sababu zina maantiki ya kipekee. Kwangu mimi, hesabu ni kama lugha inayoelezea jinsi ulimwengu unavyofanya kazi. Kunakuridhika fulani unakuja pale unapohangaika na fumbo gumu kisha hatimaye unapata jibu sahihi. Ingawa wakati mwingine zinaweza kuchosha, napenda ukweli kwamba kwenye hesabu, jibu huwa ni moja na la uhakika. Hakuna kubahatisha.

Na mkumbuka sana mwalimu wangu walugha na fasihi. Alikuwa nawezo wa kipekee wa kusimulia hadithi kiasi kwamba darasa nzima tulikuwa tunakaa kimya kabisa tukimsikiliza. Hakuwa mwalimu wa kufundisha tu ili tufaulu mtihani, bali alitufundisha kupenda kusoma na kuelewa isia za watu kupitia maandishi. Paka leo, kila ni kisoma kitabu kizuri, huwa namkumbuka yeye kwa kunifanya nidhamini nguvu ya maneno.

Ningependa sana kutembelea mji mkongwe wa Zanzibar. Au magofi ya kilwa kisiwani. Kuna mvuto wa kipeke katika kutembea kwenye mitaa yenye majengo ya kale, yaliyojengwa kwa mawe na matumbawe. Kwani kila ukuta unaonekana una hadithi wa kusimulia kuhusu biashara na utamaduni wa miaka ya nyuma. Pia, ningependa kufika kwenye piramidi za Misri, ili nione kwa macho yangu jinsi binadamu wa kale walivyoweza kujenga majengo makubwa, na ya ajabu namna ile bila teknolojia ya kisasa.

Ili kuhimiza ushirikiano, mimi huwanza na kujenga mazingira ya kuaminiana. Napenda kila mtu kwenye timu ahisi kwa sauti yake inasikika na mchango wake unadhamani, hata kama ni mdogo. Pia, mimi ni muumini wa masiliano ya wazi. Ni muhimu kila mmoja ajue lengo kuu ni nini ili sote tuvute kamba upande mmoja.

Mimi napenda sana kuwa mahali penye uwasili na utulivu. Kama vile kando ya bahari au kwenye eneo lenye miti mingi na upepo mwanana. Sehemu kama hizi zinanipa nafasi ya kupumua hewa safi na kutafakari bila bugudha ya kelele za mjini au msongamano ya watu. Kuna amani fulani inayopatikana unaposikiliza sauti za mawimbi au ndege. Jambo ambalo linalifanya nijisikie mwenye furaha na nishati mpia.

Malengo yangu makuu ni kuendelea kukuwa na kuwa mbunifu zaidi katika kile ninachofanya. Natamani kufika hatua ambapo kazi yangu si tu inakamilika bali inaleta mabadiliko chanya na kurahisisha maisha ya wale wanaonizunguka. Pia, ninalenga kujenga mahusiano imara ya kitaaluma na kujifunza ujuzi mpya kila uchao. Ili niweze kukabiliana na changamoto za kesho kwa ujasiri na maarifa zaidi.

Chakula changu cha jadi ninachokipenda kuliko vyote ni ugali wa samaki wa kukaanga na mboga za majani. Kuna latha ya pekee sana unapoipata ile samaki iliokolea viungo na ugali ukiwa wa moto. Ni chakula kinachonifanya nijisikie niko nyumbani kabisa. Pia, siwezi kuwacha kutaja ndizi nyama. Hasa zile zilizopikwa vizuri na nazi, maana ni chakula chenye nguvu na ladha ya hasili isiyochosha.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni siku ya mwaka mpya. Kuna kitu cha pekee kuhusu mwanzo mpya. Hili hali ya watu kukusanyika, kusherehekea, kuwa wamevuka salama na kupeana heri ya matumaini kwa ajili ya miezi kumi ya miwili ijayo. Napenda jinsi mitaa inavyochangamka na watu wanavyokuwa na tabasamu. Wakisahau changamoto za mwaka uliopita na kuanza ukurasa mpya kwa furaha.

Mimi hufua nguo mara mbili kwa wiki. Kwa kawaida, hupenda kufanya usafi huo katikati ya wiki, labda jumatano na kisha kumalizia nyingine mwishoni mwa wiki, hasaa jumamosi asubui. Utaratibu huu unanisaidia kutoacha nguo zirudikane sana, na pia unanipa uhakika wa kuwa wakuwa na nguo safi za kuvaa wakati wote bila haraka ya dakika za mwisho.

Zoea nzuri zaidi nililojenga ni kuamka mapema sana asubuhi na kunywa glasi kubwa ya maji. Hii inanipa muda wa utulivu kabla ya kelele za dunia kuanza. Na inanisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na akili iliyotulia. Pia, nimejijengea tabia ya kusoma angalau kurasa chache za kitabu kila usiku kabla ya kulala. Inanisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nilale vizuri nikiwa na fikra chanya.

Katika kazi yangu, lengo langu kuu nikufikia hatua ya kuwa mtaalamu anayeaminika na kutegemewa kama kielelezo cha ubora. Sitamani tu kupanda vyeo, bali nataka kufika mahali ambapo maarifa na uzoefu wangu vinaweza kusaidia kukuza vipaji vipya na kuleta mabadiliko ya kudumu katika sekta ninayofanyia kazi. Natamani siku moja niweze kuongoza mradi mikubwa yenye tija kwa jamii na kuwacha alama inayoweza kukumbukwa hata baada ya mimi kustaafu.